Maisha imebandirika sana haswa maisha ya mjini. Unapata kuamba kuna pimba mingi na kila mtu anaishi maisha ya kikwake. Unaweza kuwa unamfamu njirani lakini si kwa udani sana. Labda njirani mmoja wawili na utapata unaishi kwa chumba kimoja kama watu kira dhini ama 40. Lakini unajua tu watu wawili ama watatu hivi. Huko kuingine ni kupitana tu labda wakati mingine kujuliana hali, kusalimiana, lakini hakuna sana kujuana na kujumwika na watu sana kutika maploti. Lakini kinyumbani kama tulivyolelewa na kuishi, tulikuwa tukijuana na manjirani. Unajua njidani kwa sababu, njidani ndia nakusaindia kama kuna kitu ambacho hauna, tulikuwa tukienda kuazima kwa njidani mwenzetu. Kama kuna shinda inekufika, uneenda kuomba msaanda kwa njirani, anakuja kusaindia kama kuna kitu njirani anaitajika, anaitaji anakuja kuomba kwetu kama anaitaji msaanda, anakuja kwetu kama kuna shere, tunaita majirani, tunajumuika pamoja kama kuna zitu za kufanya za kusaindiana, tulikuwa tukisaindiana na majirani uko nyumbani Kwa hivyo kwa nyumbani utapata majirani tunajuana, tunashirikiana vizuri, tunatangamana na majirani wengi, lakini mjini imakua ngumu, utajua jirani moja, majirani wawili, na hata uyo pia hamtangamani sana, ni vitu tu chache chache. Wakati mungine uneza pata kuna mwenye mezoiana nae, watuto wako wanenda kucheza kwao, na wake wanakudia kwako. Lakini kwa sasa, watu wana tendelea sana kuishi maisha ya kibia huku mjini. Kwa sababu, kuna masahibu mingi sana ambayo ya natokea uku mjini. Na hivizuri sana mtu akikaa kwake ili kujiepusha na changamoto kama hizo kama vitu kiyombaya kutendeka kwa nyumba ya njirani na wewe upo malipale unajipata umengia kwa shinda. Nilikali kama uliku umetulia kwako, hakuna wakukuliza. Kwa hivyo, nakuwa ni raisi na watu tiana sana kupenda kuingilia maisha watu. Huyo anafaya nini, anakula nini, anaenda watu. Inakua ningumu kuchangamana na watu hili kujiwekea maisha yako kibinafsi na kuishi kiwewe inabio kupendeza ila kusumbwana na mtu yoyote.